Mimi napenda mziki wa reggae ambao una historia yake kutoka Afrika. Ama zile za kibabiloni. Na mwana mziki ambaye ameimba nyimbo hizi ninae muhenzi sana. Ni marehemu Lucky Dube kutoka Afrika Kusini, ambaye aliimba nyimbo nyingi sana za uhuru na mengi kuhusu siasa.

Shughuli zangu za wikendi huanza asubuhi kwa zoezi ambazo huzihusisha mbio na kukwea mlima. Baadae mi hutoka huko na kukoga maji baridi na kisha kuanza shughuli za usafi kama ni kufua nguo ama ni kusafisha nyumba. Baada ya hapo mchana mi hufamukana na marafiki zangu kubarizi.

Mimi hupanga kazi zangu mara ya kwanza kwa kupanga kuangalia kwamba ni kipi ambacho sijakifanikisha siku hiyo ili niweze kukianzia siku ya kesho na mimi hupanga mipango yangu kwa kuandika chini katika daftari langu ndiposa niwe na wakati mwepesi kupata kila ambacho nanuia kufanya.

Wakati ninapofurahia hapa nyumbani mimi hupenda kuwahusisha marafiki zangu au majirani ili tuweze kufurahia pamoja na sisi hufurahia kwa njia mingi tofauti kama vile kula kwa pamoja kucheza muziki kunywa na kujiburudisha.

Napenda mziki wa jadi ambao ulipenda kusikizwa na mababu zetu na baba zetu. Ikiwemo lingala rumba na pia afropop kando na hayo kuna mziki wa reggae ambao kwa miaka na mikaka umeenda kuwa na umaarufu mkubwa bila kupoteza ladha yake.

Mimi hupenda kutumia mitandao ya kijamii haswa katika ya karani hii ya teknolojia kama njia moja wapo ya kutangamana na watu katika tabaka mbalimbali na nchi tofauti kando na hayo pia natumia mitandao ya kijamii kama njia moja wapo ya kupata ujumbe kutoka sehemu mbalimbali.

Sifa nzuri kwa kiongozi mzuri ni ule ambaye ana uwezo wa kujenga wale anawatawala ili wajisimamie katika majukumu ya maisha kando na hayo ni ule ambaye anaweza kusikiliza watu wanasema nini shida zao na aweze kutafuta suluhu ya tatizo hizo.

Mimi hutumia njia kadhaa kathaa ikiwemo kujiepusha kutumia ama kufanya shughuli kama kuchoma plastiki ambazo najua zitaharibu mazingira kando na hayo pia mimi huhakisha kwamba ninahamasisha wengine kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira.

Naprmda kucheza mchezo wa taikondo kando na hayo pia mchezo wa mpira wa mguu na raga unipendeza sana mchezo hizi nazipenda kwa maana zinahusisha mwili wote na njia moja wapo ya zoezi ambao huwezesha mtu kutoa jasho.

Kile nachopenda katika mtaa wangu ni ule uhuru ambao tunao kufanya mambo yetu bila kufuatiliwa na serikali. Haswa wakati ambapo kile ambacho nafanya hakihitilafiani na usalama wa wengine au afya ya wengine.

Mazoezi yangu ya kila siku huanza asubuhi na mapema. Hiyo ni saa kumi na moja unusu, ambayo inahusisha mbio za asubuhi, kukwea milima na kuteremka. Kwa hivyo ni milima na mabonde na huhusisha pia nguo zinazoniwezesha kutoa jasho.

Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali wa kuku ambayo imepikwa ya mchuzi. Kando na hiyo pia mimi hupenda vyakula vya kienyeji kama mboga za kienyeji zikiwemo managu sagaa na pia vingine kama viazi, mihogo, nduma na mahindi hizi ni vyakula ambayo hunipa nguvu na afya njema.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi huweza kujihusisha katika mazungumzo mepesi pamoja na wafanyikazi wenzangu. Kando na hayo pia huu wakati ambapo pia mimi hutumia kufanya shughuli zangu za kando kama kuangalia sehemu za mitandao na pia kazi zangu za simu.

Nimewahi safiri katika sehemu tofauti tofauti lakini sehemu moja iliyonifurahisha sana na kuvutia macho yangu ni sehemu ya pwani kule Mombasa. Ule mtiririko wa maji, mchanga ule mweupe na mandhari yale yalivutia sana hadi wa leo.

Mimi napendelea pahali pa kimya ili niwe na utulivu wa mawazo. Niweze kufikiria mambo tafauti. Tafauti ikiwemo suluhisho ya shida ama matatizo ninayo kumbana nayo ya maisha kila kuchao. Na pia ndio wakati ambapo naweza panga vizuri mikakati yangu.